Mafunzo ningependa kupata kasini ni yale yanayonisaidia kuporesha uchusi wangu na kunifanya nifanye kasi kwa ufanisi saidi. Ningependa kupata mafunzo ya kuongeza maarifa ya kitaaluma yanayousiana moja kwa moja na kasi yangu. Ili niweze kufanya machukumu yangu kwa usahihi na kujiamini saidi. Pia ningependa mafunzo ya mawasiliano na kasi ya timu, kwa sababu kunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu na kutatua changamoto kwa pamoja. File file, mafunzo ya teknolojia na mbinu mpya sa kasi ni muhimu kwangu. Kwani yananisaidia kuendana na mabadiliko na kupaki kuwa mfanyikasi bora na wa kisasa.

Nimesharekea mwaka mpya kwanzia tulifu na enyemana nilichukua muda kutafakari mwaka huliopita nilitasama mafanikio yangu changamoto nilizopitia na mafunzo niliowapata nilitumia muda na familia au watu wakaribu nilishukuru kwa uwai na afya na kueka malengo mapia ya mwaka unawakuja siku hitaji sheree kubo kilicho muhimu kwangu kilikuwa amani ya roo na muanzo mpi Umuimu wa kusharekea mwaka mpia kwangu ni kunipa na fasi ya kuwanza upia na nsaidia kuweka mwelekeo kuchipanga upia na kifikra na kizia na kuchipa mbotisha ya kukoresha maisha yangu. Pia unikumbusha kudhamini safari liliu pita na kuwa na matumaini na nidhamu ya kufanya vizuri saidi mwaka unaofuata.

Ninapokuwa na furaha kuwa nyumbani, napenda kutumia muda wangu kwa utulifu na kufanya mambo yanayonipa amani na iamuni nyumbani kwangu ndipo najisikia salama, huru na nikiwa mimi mwenyewe bila presha yeyote Mara nyingi naanza kwa kupumzika labda kukaa sebuleni au chumba nikiwa kimya, nikifuta pumzi ndefu na kuachilia mawazo ya kasi au shughuli sa inje Napenda sana kufanya usafu mdogo wa nyumba kwa hiyari Si kwa kulazimishwa kupanga vitu vyangu kufuta fumbi na kupanga chumba unifanya nijisikie nimeridhika na mwenye mapangilio mazuri ya maisha Baada ya hapo mara nyingi naanda chakule ninachopenda au kunywa chai ya moto Nikifurahia ladha yake polepole kupika nyumbani unipa furaha Kwa sababu nachua kile ninachokula na ninakiandaa kwa upendo. Pia napenda kusikiliza msiki mtulifu au nyimbo ninazosipenda. Musiki unisaidia kubadilisha hali ya moyo kunituliza na kunifanya nitafakari maisha yangu. Wakati mwingine nasoma kitapu kuandika mawazo zangu au kutumia muda kutasama filamu au kipindi ninachopenda saidi. Haya yote unisaidia kupumisisha akili na kuondoa mzongo wa mawazo. Nyumbani pia napata nafasi ya kujitavakari. Najifikiria malengo yangu pia ya baadaye na mambo yaliopita. Hii unisaidia kuchijua saidi na kupanga atua yangu kwa busara. Wakati mwingine napenda tu kukaa kimya pila kufanya chochote. Nikifurai hali ya utulifu inayopatikana nyumbani. Kwa ujumla, kuwa nyumbani kunanipa furaha kwa sababu ni maali pa amani, faraja na kuchijenga upya.

Wakati mkuu wa ambire wa pesipoli mara nyingi ni ule unaopepa mzisi mko presha na mabadiliko ya kafla ya matokeo Kwa kawaida utokea mwishoni mwa mchezo hasa aining ya tisa Kwa kati timu ikonyuma kwa alama cha che na mchesaji a na pika ombra ni ya ushindi na anafanya kachi ya achapu kusuia pointi ya mwisho moja wakati mkuu wa pesipoli nilio uwai kuona ni pale mchesaji a na pokuwa kwenye pati akiwa na strikes bile ya timu ikonyuma kwa alama moja uWanja ulikuwa kimia mashapiki wa shikilia pumzi Mbira unapotukwa ulikuwa kwa nguvu na mbira ukaenda mbali Chui ya uzio, omra ni ya ushindi Mara moja, uwanja ukalipuka kwa shango wachetati wakamkipuja kusherekea na kresha yote ikakeuka kwa furaha.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia tulivu na yenye kunirudishia nguvu pole pole. Kwanza napenda kuchukua muda kwa kuwa peke yangu kidogo ili, kuwacha mawazo ya kasi au machukumu ya siku. Mara nyingi uanza kwa kuoga na maji ya ufugu fugu au ya joto chambo linalo nisaidia kuondoa uchofu wa mwili na kunituliza akili. Baadae, napenda kukaa mahali tulivu, labda kusikiliza mziki mpole na kusoma kitu chepesi kisicho itaji kufikiria sana. Wakati mwingine natazama kipindi kifupi au filamu nyepesi kwa ajili ya brudani tu. Pia napenda kunywa kinywaji cha joto kama chai ambacho unipa isia ya utulivu na faraja. Kapla ya kulala, ya kulala nachitahidi kuepuka simu na mtandao wa kijami kwa muda, ili ipumzike kikamilifu. Hii inanisaidia kupata usingizi mzuri na kujiandaa kwa siku inayofuata nikiwa na ngufu mpya.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Napenda kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa karibu na mazingira ya asili. Kupumua hewa safi na kujitenga kidogo na kilele cha kila siku. Kupanda milima inanifundisha ufumilifu na nidhamu. Asa pale njia inapo kuwa ngumu na inahitaji, ngufu na umakini. Pia ninapenda isia ya mafanikio. Napo fika kileleni. Kuona mandhari nzuri kuna nipa amani ya moyo na kunikumbusha dhamani ya juhudi Zaidi ya yote njia nzuri ya kujenga afya ya mwili na akili kwa wakati mmoja.

Hili kuweka afya yangu iwe mzuri ninafuata mambo mengi tofauti yanayousisha mwiri hakili na ata mausiano yangu na watu wengine kwanza kabisa nasingatia sana lishe bora najitahidi kula chakula chenye mchanganyiko mzuri wa firitupisho kama file mboga sa majani matunda na nafaka tiso kopolewa protini kama maragwe, samaki au mayai. Na pia kunywa maji ya kutosha kila siku. Kula kwa kiasi unisaidia kudumisha usito unaofaa na kunipa ngufu saa kufanya shungulu saa kila siku. Pili, masoesi ya mwili. Ni sehemu muimu sana ya maisha yangu. Si lazima masoesi magumu kila wakati. Mara nyingi kutembea kwa miguu kukimbia kidogo kufanya mazoezi ya kunyosha mwili au ata kasi ya nyumbani sinazoitaji nguku. Mazoezi unisaidia kuimarisha misuli kuporesha msunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Chambo lingine muhimu ni kupumzika na kulala ya kutosha, nachitahidi kupata usingizi kwa masaa ya kutosha kila siku kwa sababu, usingizi mzuri uupa ngufu nafasi ya kujirekepisha na kuimarisha kinga ya mwile. Pia unisaidia kwa umakini na ali mzuri ya isia wakati wa mchama. Kwa upande wa afia na akili nachitahidi kudipiti msongo wa mawazo kwa njia mbali mbali. Wakati mingine nasikiliza mziki kusoma fitabu, kuwomba au kutafakari kwa utulipu. Pia napenda kusungumza na watu ninaowamini. Pale ninapohizi nimelemewa kwa sababu kushirikiana mawazo upunguza msingo huwa kihisia.